Mafanikio makubwa niliyopata kazini ni kujijengea nidhamu na uelewa mpana wa mazingira ya kazi. Mambo ambayo yamenisaidia sana kukua binafsi na kitaaluma. Nidhamu imenisaidia kuwa mtu wa kuaminika anayeheshimu muda anayekamilisha majukumu kwa wakati na anayezingatia taratibu na miongozo ya kazi bila kusukumwa kila wakati. Kupitia nidhamu nimeweza kupanga kazi zangu vizuri, kuweka vipaumbele sahihi na kuhakikisha kuwa kila jukumu ninalopewa nalitekeleza kwa umakini na ubora unaotakiwa. Hii imenifanya nipate heshima kutoka kwa wasimamizi na wenzangu, kwani wanajua kuwa wanaweza kunitegemea bila hofu ya uzembe au kucheleweshwa kazi. Uelewa nilioupata kazini, pia ni mafanikio makubwa, kwa sababu umenisaidia kuelewa watu, mifumo na changamoto mbalimbali za kikazi. Kupitia uzoefu wa kila siku, nimejifunza kuwa si kila hali kazini inahitaji majibu ya haraka au hisia kali, bali inahitaji utulivu, subira na uwezo wa kusikiliza wengine. Uelewa huu umenisaidia kushughulikia migogoro kwa busara, kufanya kazi vizuri na watu kwa tabia na mtazamo tofauti na kukubali marekebisho au mabadiliko bila kupinga. Kwa kufanya hivyo, nimeweza kujenga mahusiano mazuri ya kikazi na kuimarisha mshikamano ndani ya timu, jambo ambalo ni muhimu sana kwa mafanikio ya pamoja. Zaidi ya haya, nidhamu na uelewa vimenisaidia kuongeza ufanisi na ubora wa kazi ninayofanya. Kwa kuwa, ninaelewa matarajio ya kazi na mazingira yanayonizunguka. Nimeweza kufanya maamuzi bora, kuepuka makosa yasiyo ya lazima na kujifunza haraka kutoka kwenye changamoto ninazokutana nazo. Hii imenisaidia kuboresha utendaji wangu na kuchangia kwa njia chanya katika kufikia malengo ya shirika. Pia imenifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya timu kwa sababu mchango wangu unaonekana na kuthaminiwa. Kwa ujumla, mafanikio niliyopata kazini kupitia nidhamu na uelewa yamenijenga kuwa mfanyikazi bora, mwenye heshima na mwenye uwezo wa kushughulikia majukumu kwa ufanisi. Haya si mafanikio ya muda mfupi tu, bali ni msingi imara wa maendeleo yangu ya baadae kazini na maishani. Kupitia mafanikio haya, nimejifunza kuwa tabia njema na mtazamo sahihi vinaweza kufungua milango mingi.

Ndiyo. Nimewahi kufanya kazi ya kujitolea na uzoefu huo umekua na mchango mkubwa sana katika kunijenga kama mtu. Si tu katika upande wa kazi mbali pia katika maisha ya kila siku. Kazi ya kujitolea ilinifundisha umuhimu wa kutoa bila kutarajia malipo ya kifedha mbali kwa nia ya kusaidia na kuboresha maisha ya wengine nilijifunza kuwa kuna furaha ya kipekee inayopatikana unapomsaidia mtu anayehitaji msaada. Iwe niko kutoa muda wako, nguvu zako au maarifa yako. Kila nilipohusika katika kazi ya kujitolea, nilijisikia kuwa sehemu ya suluhisho la changamoto zinazo kabili jamii. Jambo ambalo liliniongezea motisha na maana ya maisha. Hisia ya kujua kuwa mchango wangu hata kama ni mdogo unaweza kuleta tabasamu au nafuu kwa mtu mwingine ilinipa kuridhika moyoni ambako ni vigumu kukupata kupitia kazi za kawaida za kulipwa. Kupitia kazi ya kujitolea nilijifunza pia maadili muhimu kama unyenyekevu subira na huruma. Unapofanya kazi na watu wa hali tofauti za maisha unaanza kuelewa kuwa kila mtu ana mapambano yake na si kila jambo linaonekana juu hii ilinifanya niwe mtu wa kusikiliza zaidi mwenye uelewa mpana na asiye hukumu watu haraka. Pia ilinisaidia kukuza uwezo wa kufanya kazi na watu wa tabia, umri na mitazamo tofauti. Jambo ambalo ni muhimu sana katika mazingira yoyote ya kazi au jamii. Nilijifunza kufanya kazi kama timu kushirikiana na kuweka masilahi ya pamoja mbele ya masilahi binafsi kwani kazi ya kujitolea mara nyingi inahitaji mshikamano ili kufikia lengo lililo kusudiwa. Zaidi ya hayo, kazi ya kujitolea ili nisaidia kujenga nidhamu na uwajibikaji ingawa haikulipwa nilitambua kuwa kujitolea kunahitaji kujitoa kwa dhati kuheshimu muda na kutimiza majukumu uliyopewa kwa uwaminifu mkubwa. Hii ilinifundisha kuwa dhamani ya kazi haipimwi kwa mshahara pekee mbali kwa athari chanya unayoleta kwa wengine uzoefu huu ulinisaidia hata katika kazi zangu zingine kwa sababu uliniandaa kuwa mtu anayejituma anayechukuwa majukumu kwa uzito na anayefanya kazi kwa moyo wote pia ulinipa mtazamo mpya kuhusu mafanikio kwani niligundua kuwa mafanikio ya kweli ni pale unapogusa maisha ya wengine kwa njia chanya kwa ujumla kufanya kazi ya kujitolea kumekuwa uzoefu wa dhamani sana katika maisha yangu kwa sababu kumeimarisha utu wangu kumeongeza uelewa wangu wa jamii na kumejenga maadili ambayo hayawezi kufundishwa darasani pekee kazi hii imenifanya niwe mtu mwenye shukrani zaidi mwenye huruma na mwenye mtazamo chanya kuhusu maisha. Hata sasa bado ninaamini kuwa kujitolea ni sehemu muhimu ya maisha kwa sababu kunajenga jamii bora kunaleta umoja na kunamfanya mtu ajisikie kuwa na mchango halisi katika dunia anayoishi.

Kwa kweli, sileti mkate katika mlo wangu na huu ni uamuzi wa makusudi nilio ufanya baada ya kujitafakari na kuangalia maitaji ya mwili wangu. Mtindo wangu wa maisha na mtazamo wangu kuhuzu afya kutokula mkate hakumaanishi kuwa ninakosa chakula muhimu. Bali ni njia yangu ya kuchagua aina ya vyakula vinavyo nifaa zaidi na kunipa nguvu bila kunisababishia usumbufu wa kiafya. Niligundua kuwa mara nyingi mkate hasa ule wa kisasa ulio sindikwa sana una kiwango kikubwa cha wanga rahisi na sukari zilizo fichwa. Jambo ambalo linaweza kuathiri viwango vya nishati mwilini kusababisha njaa ya haraka au hata kuchangia matatizo ya mmeng'enyo kwa baadhi ya watu. Kwa hiyo, kuacha mkate kulinisaidia kuzingatia vyakula vingine vya asili zaidi. Ambavyo, vina nifanya nijiskie mwepesi, mwenye nguvu thabiti na mwenye umakini mzuri katika shuguli zangu za kila siku. Badala ya mkate ninapendelea vyakula vya asili na vya kitamaduni ambavyo vinanipa lishe kamili na vinavyo lingana na mwili wangu. Hivi vyakula unifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrevu vinasaidia mmeng'enyo mzuri na vinanipa nishati endelevu bila mabadiliko makubwa ya sukari mwilini. Pia kunifanya niheshimu zaidi chakula cha asili ambacho wazee wetu walikuwa wanakitegemea kabla ya vyakula vya kisasa kusambaa sana. Mtazamo huu unanifanya nione kuwa si lazima kula mkate ili kuishi vizuri. Au kuwa na afya bali muhimu zaidi ni kuchagua chakula sahihi kulingana na mwili wako na mahitaji yako binafsi. Zaidi ya hilo, kutokula mkate kuna nifundisha nidhamu na uwezo wa kufanya maamuzi binafsi bila kufuata mkumbo. Katika jamii nyingi, mukate umezoeleka kuwa chakula cha kawaida sana haza asubui au wakati wa haraka lakini mimi nimejifunza kuwa ni sawa kuwa tofauti mradi uamuzi wako una msingi mzuri. Hii inanipa uhuru wa kusikiliza mwili wangu kuelewa kinachofaa na kufanya maamuzi yanayo nijenga kiafya na akili. Pia, unisaidia kuwa makini zaidi na kile ninachokula. Badala ya kula kwa mazoea au kwa sababu tu wengine wanafanya hivyo. Kwa ujumla, kutokula mkate ni sehemu ya mtindo wangu wa maisha na uchaguzi wangu wa kiafya. Si kwa kulazimishwa bali kwa kue kwa uelewa. Ninahisi vizuri na nina amani na uamuzi huu. Kwa sababu, nimeona faida zake katika mwili wangu. Nishati yangu na namna ninavyojihisi kila siku kwangu, chakula si tu kufusu kushiba bali nikuhusu afya ya muda mrefu, utulivu wa mwili na kueshimu kile kinachonifaa binafsi.

Mchezo ninaoupenda sana katika olimpiki ni mbio za wanadamu. Hasa zile za kukimbia kwa sababu zinawakilisha kwa uwazi kabisa uwezo wa asili wa binadamu nidhamu ya hali ya juu na ushindani wa kweli unaotokana na juhudi binafsi. Mbio za olimpiki hunivutia kwa sababu hazihitaji vifaa vingi wala teknolojia ya hali ya juu. Bali zinategemea zaidi mwili wa mwanadamu maandalizi ya muda mrefu akili imara na moyo wa kujitolea. Unapongalia wanariadha wakisimama kwenye mstari wa kwanzia. Kila mmoja akiwa na historia yake ya mazoezi, majeraha na ushindi au kushindwa. Unatambua kuwa kile kinachofuata si tumbio. Bali ni hadithi ya juhudi za miaka mingi inayotafuta sekunde chache za ukamilifu. Hali hii hunifanya niheshimu sana michezo huu kwa sababu unaonyesha kuwa mafanikio ya kweli. Yanahitaji subira nidhamu na kujitolea kwa kiwango cha juu. Mbio za wanadamu katika olimpiki pia hunivutia kwa sababu zinaonyesha nguvu ya akili pamoja na mwili ingawa watu wengi huona kukimbia kama jambo la kawaida katika kiwango cha olimpiki ni sana inayohitaji umakini mkubwa mbinu sahihi na udhibiti wa hisia. Wanariadha wanapaswa kudhibiti kwa hisia. Wanariadha wanapaswa kudhibiti pumzi zao. Kasi yao na hata mawazo yao. Hasa pale wanapokaribia hasa pale wanapokaribia mstari wa mwisho huku miili yao ikiwa imechoka sana. Hapa ndipo unaona tofauti kati ya mtu wa kawaida na mwanariadha wa kiwango cha juu kwa sababu uwezo wa kusukuma mwili mbele hata unapokuwa umechoka sana ni ishara ya nguvu ya kiakili. Mbio kama mita mia moja, mia mbili, mia nne, hadi marathon hunionyesha kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi, bali ni matokeo ya kujiamini, nidhamu na maamuzi sahihi yaliyofanywa kwa sekunde chache lakini yakiwa na athari kubwa sana. Zaidi ya hilo napenda mbio za olimpiki kwa sababu zinaweka watu wote katika usawa wa ushindani. Bila kujali nchi, lugha au historia ya mtu. Wote wanashindana chini ya sheria zile zile na umbali ule ule. Kinachotofautisha mshindi na wingine si nafasi ya kijamii au rasilimali pekee. Bali ni kiwango cha maandalizi, bidii na nidhamu. Hili hunipa matumaini makubwa kwa sababu linaonyesha kuwa dunia bado inamaeneo ambapo juhudi binafsi na kazi ngumu vinaweza kuleta matokeo bila upendeleo. Kuona wanariadha kutoka mataifa mbalimbali wakishindana kwa heshima na baadaye kuheshimiana baada ya mbio kunanigusa sana kwa sababu kuna wakilisha amani, umoja na mshikamano na binadamu. Pia, mbio za wanadamu hunifurahisha kwa sababu zina historia ndefu na heshima kubwa katika olimpiki. Tangu olimpiki za kale hadi za kisasa, mbio zimekua kiini cha mashindano haya zikionyesha maendeleo ya binadamu katika michezo, sayansi ya mazoezi na mbinu za ushindani. Rekodi zinapovunjwa si tu kwamba mtu ameshinda mbio. Bali ni ishara kuwa mipaka ya uwezo wa binadamu inaendelea kusogezwa mbele hili hunitia moyo binafsi kwa sababu hunikumbusha kuwa hata katika maisha yangu ya kila siku ninaweza kujisukuma zaidi ya nilivyodhani inawezekana ikiwa nitakuwa na nidhamu, malengo wazi na juhudi za kudumu.

Ndiyo, nimewahi kufikiria kwa kina sana kuanzisha biashara yangu mwenye. Hasa katika eneo la hedge funds. Kwa sababu ni na hamu kubwa na shauku ya kuelewa masoko ya kifedha. Mienendo ya uchumi wa dunia na jinsi maamuzi ya kimkakati ya navyoweza kuleta faida endelevu kwa muda mrefu. Wazo la kuanzisha hedge fund hunivutia kwa sababu linaunganisha maarifa ya uchambuzi wa masoko ni dhamu ya kifedha, usamamizi wa hatari na uwezo kufanya maamuzi sahihi hata katika nyakati ngumu za kiuchumi. Nimekuwa nikifuatilia kwa karibu habari za kiuchumi, masoko ya hisa, fedha za kigeni na mabadiliko ya kisiasa duniani. Na hali hii imenifanya nitambue kuwa, kuna fursa kubwa kwa mtu mwenye maarifa, subira na maono mapana kuanzisha biashara. Inayoweza kusaidia sio tu yenye binafsi, bali pia wawekezaji wengine wanaotaka kukuza mitaji yao kwa njia salama na ya kitaa luma. Zaidi ya tamaa ya kifedha, kunivutia kwa hedge funds kunatokana pia na nia ya kuleta mabadiliko chanya kupitia biashara hiyo. Naona hedge funds siotu kama chombo cha kutengeneza pesa, bali kama njia ya kuonyesha kuwa uwekezaji unaweza kufanywa kwa uajibikaji, uadilifu na nidhamu ya hali ya juu. Ningeweza kuzingatia mikakati ya uwekezaji inayochambua kwa kina hatari kabla ya faida kutumia data maarifa ya kiuchumi na uzoefu badala ya kubahatisha pia ningependa kujenga biashara ambayo inazingatia uwaazi kwa wawekezaji kuwafundisha kuhusu masoko na kuwasaidia kuelewa kwa nini uamuzi fulani yanafanywa badala ya kuacha kuwaacha gizani kama inavyotokea katika biashara nyingi za kifedha. Kwa upande wa maendeleo, binafsi kufikiria kuanzisha hedge funds kunanipa motisha ya kujifunza kila siku na kujiboresha inanilazimisha kufuatilia kwa makini masoko ya dunia sera za kifedha, siasa za kimataifa na teknolojia mpia zinazo adhiri biashara na uwekezaji. Najua kuwa biashara ya aina hii inaitaji uvumilivu mkubwa. Nidhamu ya hali ya juu na uwezo wa kukubali hasara kama sehemu ya safari ya mafanikio. Hili linanifundisha kuwa mafanikio ya kweli hayaji haraka. Bali ni matokeo ya maamuzi sahihi ya nayofanywa mara kwa mara kwa muda mrefu. Ndiyo maana wazo la hedge funds ili nanivutia zaidi kama safari ya maisha kuliko muradi waharaka wakutafuta utajiri. Kwa ujumla, kufikiria kuanzisha biashara yangu ya hedge funds. Nindoto inayo tokana na mapenzi ya uchumi, masoko ya kifedha na hamu ya kuleta adhari chanya kwa jamii. Naona ni biashara inayo hitaji akili, maadili na maono ya muda murefu. Vitu ambavyo na vidhamini sana katika maisha yangu. Ingawa na jua safari hiyo si rahisi na inachangamoto nyingi, baado ninaamini kuwa kwa mandalizi sahihi, kujifunza bila kuchoka na kushikilia ni dhamu na uaminifu. Ndoto hii inaweza siku moja kuwa kweli na kuwa chanzo cha mafanikio binafsi pamoja na manufaa kwa wengine.

Wazo zuri nililonalo kwa siku ya leo, linahusiana sana na jinsi ya kutumia muda, maarifa na rasilimali nilizonazo kwa njia yenye maana kwa maisha yangu na kwa jamii kwa ujumla. Leo nimekua nikifikiria kwa kina, jinsi mtu anaweza kuanza kidogo sana. Lakini akajenga kitu kikubwa, chenye manufaa ya muda mrefu. Wazo langu ni kuendelea kujijenga binafsi, kupitia nidhamu, kujifunza kila siku na kutumia teknolojia kama chombo cha kuleta mabadiliko chanya. Ninaona kuwa siku ya leo siyo tu siku ya kupita, bali ni fursa ya kupanda mbegu zitakazo kuja kuzaa matunda ya kesho. Kwa mfano, kujifunza ujuzi mmoja mpya hata kwa dakika chache kupanga vizuri ratiba ya siku na kuhakikisha kila ninachofanya kina lengo kunaweza kuleta tofauti kubwa sana baada ya muda. Wazo hili, linanifanya nitambue kuwa mafanikio hayaji kwa miujiza. Bali yanajengwa, hatua kwa hatua kwa subira na bidii. Zaidi ya hapo. Wazo lingine muhimu nililonalo leo nakofikiria namna ya kusaidia wengine hata kwa njia ndogo. Sio lazima mtu awe na pesa nyingi ili kuleta mabadiliko. Hata ushauri mzuri maneno ya faraja au kushiriki maarifa kunaweza kubadilisha maisha ya mtu. Loo nimewaza kuwa kila ninapokutana na mtu nitajaribu kuwa chanzo cha matumaini badala ya mzigo. Hata tabasamu, heshima na kusikiliza mtu kwa makini ni mchango mkubwa sana katika dunia ambayo watu wengi wanapitia changamoto za kimawazo na kihisia. Wazo hili linanifanya niishi kwa makusudi zaidi. Nikitambua kuwa matendo madogo ya leo ya lnaweza kuacha alama kubwa kesho. Pia nimekua nikifikiria sana kuhusu kueka malengo ya muda mrefu. Lakini kuyatekeleza kupitia hatua ndogo za kila siku. Leo nimejifunza kuwa mara nyingi watu hukata tamaa. Kwa sababu wanataka matokeo ya haraka. Bila kuelewa kuwa maendeleo ya kweli huchukua muda. Hivyo wazo langu ni kuzingatia mchakato badala ya kukimbilia matokeo. Kwa kufanya kazi kwa uaminifu, kujirekebisha pale ninapokosea na kuendelea kusonga mbele, hata kama kasi ni ndogo, ninaamini nitafika mbali. Wazo hili linanipa amani ya moyo na kunisaidia kuepuka shinikizo lisilo la lazima. Kwa ujumla, wazo langu si zuri kwa siku ya leo ni kuishi kwa makusudi, kwa nidhamu na kwa moyo wa kujifunza na kusaidia wengine. Nataka kutumia siku ya leo kama msingi wa kesho iliyo bora zaidi. Nikitambua kuwa kila hatua ndogo ina mchango wake. Wazo hili linanitia moyo wa kufanya yaliyo sahihi hata kama hakuna anayeniangalia. Kuamini mchakato wa maisha na kuendelea kuwa na matumaini bila kujali changamoto ninazokutana nazo. Kwangu hilo ndilo wazo bora zaidi la leo. Kwa sababu linalipa mwelekeo amani kwa sababu ya kuendelea kusonga mbele kwa nguvu mpya.

Changamoto ninazo kutana nazo kazini ni nyingi na zinatofautiana kulingana na mazingira. Majukumu niliyo nayo pamoja na watu ni nao fanya nao kazi. Moja wapo ya changamoto kubwa ni shinikizo la muda na majukumu mengi kwa wakati mmoja. Mara nyingi kazi huja kwa wingi huku muda ukiwa mdogo. Jambo linalo ni lazimu kupanga kwa makini sana ili kwa kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa wakati bila kwa adhiri ubora. Hali hii wakati mwingine husababisha uchovu wa kiakili na kimwili. Hasa pale ambapo matarajio ni makubwa lakini rasilimali au msaada uliopo ni mdogo. Inahitaji nidhamu binafsi kuitambua mipaka yangu na kujifunza kusema apana pale inapobidi ili kuepuka kuchoka kupita kiasi au kufanya kazi isioridhisha changamoto nyingine ninayo kutana nayo ni tofauti za mitazamo na haiba kati ya watu kazini. Kila mtu ana namna yake ya kufikiria, kufanya maamuzi na kutekeleza majukumu na si mara zote mitazamo hiyo hulingana. Wakati mwingine tofauti hizi husababisha kutoelewana migongano midogo au kuchelewesho kwa maamuzi muhimu. Kukabiliana na changamoto hii, kuna hitaji uvumilivu mkubwa, mawasiliano ya wazi na uwezo wa kusikiliza wengine hata pale ninapokua na mtazamo tofauti. Nimejifunza kuwa kazi siyo tu kuhusu ujuzi wa kitaaluma, bali pia ni kuhusu hekima ya kijamii na uwezo wa kufanya kazi na watu wa aina mbalimbali kwa heshima na unyenyekevu. Pia nakutana na changamoto ya mabadiliko ya mara kwa mara katika mifumo, teknolojia au taratibu za kazi. Dunia ya kazi inabadilika kwa kasi sana na wakati mwingine inakua vigumu kuendana haraka na mabadiliko haya. Hasa pale yanapo kuja bila maandalizi ya kutosha. Hii inaweza kuleta mkanganyiko hofu ya kufanya makosa au kupungua kwa ufanisi kwa muda fulani. Hata hivyo, changamoto hii imenifunza umuhimu wa kujifunza kila wakati kuwa tayari kubadilika na kuto ogopa kuanza upya. Nimegundua kuwa mtu anayekubali mabadiliko na kujifunza haraka ana nafasi kubwa ya kukua na kufanikiwa kuliko anaye shikilia njia za zamani. Changamoto nyingine ya musingi ni kusawazisha kazi na maisha ya binafsi. Wakati mwingine kazi huchukua muda mwingi kiasi cha kuadhiri mapumuziko familia au muda wakujitunza mwenyewe. Hii inaweza kusababisha msongo wa mawazo na kupungua kwa motisha kazini endapo haita jibitiwa vizuri. Kupitia changamoto hii, nimejifunza umuhimu wa kueka mipaka kupanga muda wangu vizuri na kuhakikisha napata muda wa kupumzika kuomba na kufanya mambo yanayonipa amani ya moyo. Nimegundua kuwa mtu alia na afya njema ya akili na mwili hufanya kazi kwa ufanisi zaidi kuliko yule anayejisukuma kupita kiasi bila kupumzika. Kwa ujumla, changamoto ninazo kutana nazo kazini. Zinanifanya nikuwe zaidi kama mtu na kama mfanyakazi ingawa wakati mwingine zinakuwa nzito na kuchosha naziona kama fursa za kujifunza, kujijenga na kuimarisha tabia kama uvumilivu, nidhamu na unyenyekevu. Kila changamoto hunifundisha jambo jipya kuhusu maisha, kazi na mimi mwenyewe. Kwa mtazamo huo, nimejifunza kutokimbia changamoto. Bali kuzikubali kwa hekima, imani na moyo wakujifunza nikijua kuwa baada ya kila changamoto kuna somo muhimu linalo nisaidia kuwa bora zaidi siku inayofuata.

Napenda sana kujifunza teknolojia mpya kwa sababu ninaamini teknolojia hiyo. Ndiyo injini kuu ya mabadiliko katika dunia ya sasa na baadaye kujifunza teknolojia mpya hunipa fursa ya kupanua mawazo yangu kuongeza ufanisi katika kazi na kufungua milango mipya ya fursa za kiuchumi na kijamii. Kila siku, teknolojia inabadilika kwa kasi kubwa. Kuanzia programu za kisasa, akili bandia, mifumo ya mawasiliano, hadi zana za kidijitali zinazorahisisha maisha. Na mimi hupata hamasa kubwa, kujifunza mambo haya ili nisiwe nyuma na wakati. Ninapojifunza teknolojia mpya najisikia kama ninaongeza thamani yangu binafsi na kitaaluma. Kwa sababu inanisaidia kufanya mambo kwa haraka, kwa usahihi zaidi na kwa ubunifu mkubwa. Sababu nyingine inayofanya nipende kujifunza teknolojia mpya ni uwezo wake wa kuleta mabadiliko chanya katika maisha ya watu. Teknolojia inaweza kutumika kuboresha elimu, afya, biashara, kilimo na hata huduma za kijamii. Kwa mfano, kupitia teknolojia mtu anaweza kupata elimu mtandaoni. Kufuatilia masoko ya kifedha, kuanzisha biashara bila mtaji mkubwa au kusaidia jamii kwa njia za kisasa zaidi. Hii inanifanya nione teknolojia sio tu kama chombo cha starehe bali kama nyenzo muhimu ya maendeleo na suluhisho la changamoto nyingi zinazokabili jamii. Kujifunza teknolojia mpya hunipa matumaini kwamba ninaweza kuitumia kwa njia chanya kuleta mabadiliko na hata kusaidia wengine kuboresha maisha yao. Pia napenda kujifunza teknolojia mpya kwa sababu hunijenga kiakili na kunifanya niwe mtu wa kujifunza maisha yote. Teknolojia hunirazimisha kufikiria kwa kina, kutatua matatizo na kuwa mbunifu. Wakati mwingine kujifunza teknolojia mpya huwa changamoto hasa pale mambo yanapoonekana magumu au yanahitaji uvumilivu wa muda mrefu. Lakini changamoto hizo hunifundisha nidhamu, subira na kutokata tamaa. Kila ninapofanikiwa kuelewa na au kutumia teknolojia mpya nahisi kuridhika na kujiamini zaidi. Jambo linalonipa nguvu ya kuendelea kujifunza zaidi. Zaidi ya yote, kujifunza teknolojia mpya kunanisaidia kujiandaa kwa siku zijazo. Dunia ya kazi inabadilika na ajira nyingi sasa zinahitaji uelewa wa teknolojia kwa kiwango fulani. Kwa kujifunza teknolojia mpya najitengenezea msingi imara ya kukabiliana na mabadiliko ya soko la ajira, kujiajiri au hata kuanzisha miradi yangu binafsi. Ninaamini kuwa mtu anayekubali kujifunza teknolojia mpya huwa na uwezo mkubwa wa kuhimili mabadiliko kubaki na usawa unaofaa na kufanikiwa katika mazingira yanayobadilika kila wakati. Kwa ujumla, kupenda kwangu kujifunza teknolojia mpya kunatokana na maono yangu ya kujikuza kusaidia wengine na kuendana na dunia ya kisasa. Naiona teknolojia kama daraja linaloliunganisha fursa maarifa na wezo wa kuleta mabadiliko chanya. Ndio maana niko tayari kujifunza kila siku kuboresha ujuzi wangu na kutumia teknolojia kwa hekima na malengo mengi nikijua kuwa maarifa ya leo ndio mafanikio ya kesho.

Napenda sana mahali penye kelele na si kwa sababu ya fujo au ukosefu wa utulivu, bali kwa sababu kelele kwangu zina maana ya uhai, mwendo wa maisha na uwepo wa watu wengine. Mahali penye kelele hnifanya nijisikie kuwa sehemu ya jamii, sehemu ya mazunguko wa maisha unaoendelea bila kusimama. Sauti za watu wakizungumza magari yakipita muziki yakichezwa kwa umbali au ata shughuli za kila siku hunipa hisia ya kwamba maisha yanaendelea na kwamba mimi pia nipo ndani mwa mwendo huo tofauti na mahali pa kimya sana ambako mara nyingi hunifanya nitafakari sana mambo ya zamani au changamoto zikizokapitia. Kelele hunisaidia kuzingatia wakati sasa na kunipa nguvu ya kusonga mbele bila kuzama sana kwenye mawazo mazito. Kwa upande wangu binafsi, kelele hunisaidia pia katika hali ya kihisia na kisikolojia. Mahali pakimia kupita kiasi huniacha nikiwa peke yangu na mawazo yangu. Jambo ambalo wakati mwingine linaweza kufungua kumbu kumbu zisizo pendeza au mawazo ya huzuni lakini kelele hunivuruga kwa njia chanya. Hunipa kitu cha kusikiliza, kitu cha kunishika akili na kunifanya nijisikie salama zaidi kwa mfano kuwa kwenye mazingira yenye muziki, mazungumzo ya watu au hata kelele za kawaida za mji hunifanya nijisikie huru, mwenye furaha na mwenye matumaini zaidi. Kelele hizo hunikumbusha kuwa si pekee yangu duniani. Bali kuna wengine wengi wanaoishi kupambana, kufurahi na kuendelea na maisha yao. Pia, napenda mahali penye kelele kwa sababu mara nyingi ndiko kuna kupatikana fursa nyingi ya kujifunza na kukua. Katika mazingira yenye watu wengi na shughuli nyingi, kuna mwingiliano wa mawazo, mitazamu na uzoefu tofauti. Kelele huwa ishara ya mawasiliano, biashara, ubunifu na maendeleo ndani ya kelele hizo unaweza kusikia mazungumuzo yanayo kupa wazo jipya. Habari inayo kufungua macho au hata msukumu wa kufanya jambo jipya maishani. Mahali penye kelele hunipa hisia ya ushindani chanya, hunifanya nijtume zaidi na kunikumbusha kuwa maisha yanahitaji juhudi, kasi na udhubutu. Aidha, kelele hunipa nguvu na motisha ya kufanya kazi au kushugulika na majukumu yangu ya kila siku. Nikiwa katika mazingira yenye kelele, akili yangu huwa macho zaidi. Mwili wangu huwa na nguvu na nahisi kuwa na hamasa ya kuendelea kufanya mambo. Kwa mfano, kusikiliza muziki au kuwa katika mazingira yenye shughuli nyingi hunisaidia kuongeza umakini na stamina. Hasa ninapofanya kazi zinazo hitaji muda mrefu au juhudi kubwa. Kelele hunigeuza kutoka hali ya kuchoka au kutojiamini na kuniweka katika hali ya kufanya kushiriki na kuchangia kile ninachokifanya. Kwa ujumla, upenda kwangu mahali penye kelele. Kunatokana na jinsi ninavyoona maisha na jinsi akili yangu inavyofanya kazi. Kelele kwangu si usumbufu, bali ni chanzo, cha faraja, nguvu na uhai. Hunisaidia kuepuka mawazo mazito yanayoweza kunirudisha nyuma. Hunifanya nijisikie hai na mwenye matumaini na hunikumbusha kuwa maisha ni mwendo unaoendelea unaohitaji sauti hatua na ushiriki. Ndio maana nachagua kelele kuliko kimya. Kwa sababu, ndani ya kelele ndipo ninapopata amani yangu ya kweli na msukumo wa kuendelea usonga mbele.

Napenda kucheza michezo kuliko kuitazama. Kwa sababu, kucheza hunipa uzoefu wa moja kwa moja unaogusa mwili, akili na hata hisia kwa moja. Ninapocheza michezo najihisi kuwa sehemu ya tukio lenyewe badala ya kuwa mtazamaji wa pembeni. Kila hatua ninayochukua, kila mbio ninayo kimbia na kila juhudi ninayoweka, hunifanya nijisikie hai na mwenye nguvu. Michezo hunipa nafasi ya kutoa mawazo yaliyokusanyika, msongo wa kazi na changamoto za maisha ya kila siku, kupitia harakati za mwili. Tofauti na kutazama mchezo, ambako mtu hukaa na kufuatilia kinachoendelea. Kucheza hunifanya ni husike kikamilifu na kunipa furaha ya ndani inayotokana na kushiriki moja kwa moja. Kucheza michezo pia hunijenga kiafya kwa kiwango kikubwa. Ni njia moja wapo ya mazoezi ambayo hunisaidia kuimarisha mwili wangu. Kuongeza stamina na kuboresha afya ya moyo. Ninapocheza nahisi mwili wangu ukifanya kazi kwa pamoja. Misuli, pumzi na akili jambo linanolipa hisia ya uwiano na afya njema. Zaidi ya hilo. Michezo hunisaidia kudumisha nidhamu binafsi kwa sababu inahitaji muda, maandalizi na kujitolea. Kila ninapopanga kucheza najifunza kupanga ratiba yangu vizuri. Na kuheshimu muda, jambo ambalo husaidia hata katika maeneo mengine ya maisha kama kazi na masomo. Kwa upande wa kijamii, kucheza michezo hunipa fursa ya kujenga na kuimarisha mahusiano ya watu wengine. Michezo mingi huhitaji ushirikiano wa timu. Na hapo ndipo ninapojifunza umuhimu wa mawasiliano, kuheshimiana na kusaidiana. Uwanjani, tofauti za kijamii, kikabila au hata kiuchumi hupotea. Na kinachobaki ni lengo la pamoja na mshikamano. Kushinda pamoja huniletea furaha kubwa na hata kushindwa kunifundisha uvumilivu kwa unyenyekevu na namna ya kukubali matokeo, bila kukata tamaa. Haya ni mafunzo muhimu yanayovuka mipaka ya michezo. Na kuingia moja kwa moja katika maisha ya kila siku. Kucheza michezo pia hunijenga kiakili na kihisia. Kunahitaji umakini, maamuzi ya haraka na uwezo wa kuthibiti hisia hasa wakati wa ushindani mkali. Ninapokutana na changamoto uwanjani najifunza kukaa imara. Kufikiria kwa haraka na kutafuta suluhisho bila kukata tamaa. Hisia za ushindi huniongezea kujiamini, huku changamoto au kushindwa hunifundisha kujitathmini. Na kuboresha pale nilipokosea hii hunifanya niwe mtu anayekubali changamoto na anayeona kila hali kama fursa ya kujifunza. Kwa ujumla, kupenda kwangu kucheza michezo, kunatokana na faida zake nyingi zinazoonekana na zisizoonekana. Michezo hunipa afya njema. Furaha ya ndani, nidhamu, mshikamano wa kijamii na nguvu ya kiakili. Ingawa, kutazama michezo kunaweza kuwa na burudani yake mimi hupata kuridhika zaidi, ninapokuwa ndani ya uwanja. Nikishiriki moja kwa moja, nikitoa jasho na nikihisi mapigo ya moyo yakiongezeka. Ndani ya kucheza michezo, ndipo ninapopata furaha ya kweli, kujijenga na kujiona kama sehemu hai ya maisha yanayoendelea.

Ninapokabiliana na kazi za dharura ninaona ni muhimu kubaki mtulivu. Kupanga hatua kwa uangalifu na kuchukua hatua haraka lakini zenye busara. Kila kazi ya dharura mara nyingi hujitokeza kila bila kutarajiwa. Na mara nyingine inaweza kuhitaji maamuzi ya haraka bila nafasi ya kupanga muda mrefu. Kwa hiyo hatua ya kwanza kwangu ni kudhibiti hisia zangu, ili kutochukuliwa na msongo wa mawazo au hofu. Kubaki mtulivu, kunanisaidia kuangalia hali kwa uwazi, kutambua tatizo lililopo, na kuona suluhisho sahihi, la kutekeleza tatizo hila. Nimejifunza kuwa kuchukua hatua haraka bila kufikiria vizuri, kunaleta makosa na matatizo makubwa zaidi. Hivyo utulivu ni msingi wa kukabiliana na dharura kwa ufanisi. Baada ya kudhibiti hisia, ninachukua hatua ya kupanga vipaumbele kwa haraka. Kila dharura haiwezi kushughulikiwa kwa wakati mmoja. Kwa hivyo, ni muhimu kuona ni jambo gani linahitaji kuzingatiwa kwanza ili kupunguza madhara. Kwa mfano, pale kuna tatizo linalohusiana usalama wa watu au mali. Linatakiwa kushughulikiwa mara moja kabla ya mengine ambayo hayana hatari kubwa. Kutambua vipaumbele kunanisaidia kutumia rasilimali zangu vyema kuhakikisha kwamba tatizo linapunguzwa kwa kiwango kikubwa na kuna mwongozo wa hatua zinazofuata. Hii inahitaji mtazamo wa kimkakati na uwezo wa kufanya maamuzi ya haraka lakini yenye busara. Zaidi ya hapo, ninashirikiana na watu wengine pale inapohitajika mara nyingi. Kazi za dharura haziwezi kufanyika peke yangu kikamilifu na kunahitaji ushirikiano wa timu au msaada wa wengine. Kwa mfano, kueleza hali kwa meneja au mfanyikazi mwenzangu. Kuomba msaada pale inapotakiwa au kuunda timu ya dharura kunasaidia kuhakikisha tatizo linashugulikiwa haraka na kwa usahihi. Ushirikiano huu pia hunifundisha umuhimu wa mawasiliano ya wazi. Kuwa mkweli kuhusu hali na kudhumisha nidhamu hata katika hali yenye msongamano na presha. Aidha, ninapojitambua kuwa kazi ya dharura imetekelezwa, ufatilia matokeo na hatua za kuzuia tatizo kama hili lisitokee tena. Hii ni muhimu kwani kazi ya dharura siyo tu kutatua tatizo lililoibuka, bali pia kujifunza kutokana na hali hiyo. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuboresha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi wa timu na kupunguza hatari zinazoweza kujitokeza siku zijazo. Hali hii ya kujifunza na kuboresha mara kwa mara ni sehemu ya kukua binafsi na kitaaluma. Kwa ujumla, jinsi ninavyo shughulikia kazi za dharura ni kwa utulivu, kupanga kwa busara, kushirikisha wengine, pale inapohitajika na kujifunza kutoka kwa kila tukio. Changamoto za dharura unifundisha nidhamu, uvumilivu na umuhimu wa kupanga mikakati ya haraka. Ninapokabiliana nazo kwa njia hii, ninapata sio tu kutatua tatizo kwa ufanisi, bali pia kujijenga binafsi na kuongeza uaminifu na thamani yangu kazini. Kila dharura ni fursa ya kujifunza na kuimarisha tabia zangu za kazi. Na kwa mtazamo huo, hakuna dharura inayonishinda, bali hunifundisha na hunifanya kuwa bora zaidi kila siku.

Ningependa sana kujifunza lugha ya kifaransa, kwa sababu ni lugha yenye utajiri wa kitamaduni, kihistoria ndefu na ina nafasi kubwa duniani. Kifaransa kinatambulika kama moja ya lugha rasmi katika mashirika ya kimataifa kama umoja wa mataifa, umoja wa ulaya na mashirika ya kimataifa ya biashara na diplomasia. Kujua kifaransa, kuna nipa uwezo wa kuwasiliana na watu kutoka nchi mbalimbali, kufungua milango ya ajira na pia kunipanua mtandao wangu wa mawasiliano na fursa za kielimu na biashara. Kwa mfano, ikiwa nitakuwa na ujuzi mzuri wa kifaransa, nitakuwa na uwezo wa kushiriki katika miradi ya kimataifa. Kufanya biashara au kushirikiana na watu wa inchi zinazo zungumuza kifaransa. Jambo linaloongeza dhamani yangu binafsi na kitaaluma. Zaidi ya faida za kitaaluma, kujifunza kifaransa kuna nipa fursa ya kuelewa na kudhamini tamaduni za kifaransa. Hasa fasihi, sanaa, muziki na historia yake. Kifaransa ni lugha yenye methali, methali za kifasihi na maneno yenye mizizi yenye maana kubwa. Kujifunza lugha hii kunanifundisha sio tu maneno mapya bali pia mtindo wakufikilia, utamaduni na jinsi ya kuwasiliana kwa heshima na uangalifu kwa mfano, kwa kuzungumza kifaransa, ninaweza kusoma vitabu vya asili, filamu na kusikiliza muziki kwa njia ambayo inanipa uelewa wa kina wa utamaduni tofauti. Hii ni faida kubwa kwani kuna panua mtazamo wangu wa dunia na kunifanya niwe na mawazo mapana kuliko mtu asie jua lugha nyingine. Pia, kujifunza kifaransa ni changamoto ya akili inayo nifundisha uvumilivu. Nidhamu na ujuzi wa kujitambua. Lugha mpya haijakamilika kusomewa kwa siku moja. Inahitaji mazoezi, makosa na marudio ya mara kwa mara. Ninapo jifunza kifaransa na jifunza kuwa mchakato ni muhimu kuliko matokeo ya haraka. Kila neno jipya, sentensi au kauli ninayo jifunza. Hii ni tabia muhimu ambayo inaweza kutumika katika maeneo mengine ya maisha kama kazi, masomo na maisha binafsi. Kwa ujumla, kupenda kwangu kujifunza kifaransa kuna tokana na mchanganyiko wa faida za kielimu kitamaduni na ujuzi wa kibinafsi. Ninatambua kuwa ninatambua kuwa kujifunza lugha hii kuna nipanua kimaadili, kitaaluma na hata kibiashara huku pia kukinipanua mtazamo wangu wa dunia. Kila hatua ya kujifunza kifaransa hunipa furaha, ujasiri na motisha ya kuendelea kusoma na kuimarisha ujuzi wangu na ninaamini siku moja, nitakuwa na uwezo wakuzungumza kifaransa kwa uhuru na kuutumia kikamilifu katika maisha yangu binafsi na kitaaluma ya kila siku.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mtandao kwa sababu ni chanzo kikubwa cha haraka na chenye upana wa maarifa usio na mipaka. Mtandao hunipa fursa ya kujifunza chochote ni nachotaka wakati wowote na kwa kasi yangu mwenyewe bila vikwazo vyamuda au mahali. Kupitia mtandaoni, ninaweza kupata mkala video kozi za mtandaoni mafunzo ya moja kwa moja na mijadala kutoka kwa watu wenye uzoefu mkubwa duniani kote. Hii hunifanya nijisikie kama niko darasani lakimataifa ambapo maarifa hayana mipaka ya nchi, rangi au hadhi ya mtu. Ninapokuwa na hamu ya kujifunza jambo jipya. Iwe ni teknolojia, uchumi, afya au ujuzi wa maisha. Mtandao hunipa majibu ya haraka na yakina yanayo nisaidia kuelewa mada husika kwa urahisi zaidi. Njia ninayo tumia mtandao kujifunza pia inanipa uhuru wakuchagua mbinu ninayo ielewa zaidi. Wakati mwingine napendelea kusoma makala marefu ili kuelewa kwa undani wakati mwingine huangalia video za maelezo kwa vitendo. Na mara nyingine husikiliza maudhui ya sauti kama podcast au mazungumzo ya kitaaluma. Uwezo huu wakuchagua hunifanya nijifunze kwa ufanisi zaidi kwa sababu kila mtu ana mtindo wake wakujifunza. Mtandao huniruhusu kurudia somo mara nyingi niwezavyo. Bila kuchoka, kusimama pale nisipoelewa na kutafuta vianzo vingine vya ufafanuzi mpaka ni pate uelewa kamili. Hii ni tofauti na mazingira ya kawaida ya darasani ambako mara nyingi muda ni mdogo na kasi ya somo haiwezi kubadilishwa kwa kila mwanafunzi. Zaidi ya hayo, kujifunza kupitia mtandaoni kuna nisaidia kuendelea kujifunza kila siku bila kuhisi presha. Ninaweza kujifunza kidogo kidogo kila siku hata kwa dakika chache. Hata lakini kwa muendelezo unaoleta matokeo makubwa kwa muda mrefu. Kwa mfano, ninaweza kujifunza ujuzi mpya jioni baada ya kazi asubuhi kabla ya shughuli za siku au hata wakati wa mapumziko. Mtandao hunifanya ni jione kuwa mwanafunzi wa maisha yote. Si mtu anayejifunza kwa ajili ya mtihani tu bali kwa ajili ya kujikuza binafsi na kitaaluma. Kila ni napojifunza jambo jipya, mtandaoni najihisi nimeongeza dhamani yangu na nimepiga hatua moja safi mbele kuelekea malengo yangu. Pia napenda kujifunza kupitia mtandaoni kwa sababu hunipa fursa ya kujifunza kutoka kwa watu halisi wenye uzoefu wa vitendo. Kupitia mtandao, mitandao ya kijamii, blogu na majukuwa ya kitaaluma, inaweza kufuatilia wataalam, wasomi na watu waliopita changamoto halisi na kufanikiwa. Kusikiliza hadithi zao, mafunzo yao na makosa yao, hunipa maarifa ambayo si rahisi kuyapata kwenye vitabu pekee. Hii hunijenga kiakili, hunipa motisha na hunifanya niwe na mtazamo wakweli kuhusu maisha na kazi. Kujifunza kupitia uzoefu wa wengine hunisaidia kuepuka makosa fulani na kufanya maamuzi bora zaidi katika maisha yangu. Kwa ujumla. Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mitandao kwa sababu ni rahisi nafuu yenye taarifa nyingi na inayokua kila siku. Mitandao ni kama maktaba kubwa. Isio fungwa inayopatikana wakati wowote. Ninapo hitaji maarifa hunisaidia kuendana na mabadiliko ya dunia ya kisasa. Kuongeza ujuzi kwangu kwangu na kujenga mustakabadhi bora.

Shuguli zangu ya za siku ya mvua zinahusiana sana na kilimo. Na kwa kweli napenda sana kipindi hiki kwa sababu mvua huleta mabadiliko chanya katika mpango wa kila siku. Kwa kawaida, ninapopata mvua. Ninaona ni wakati mzuri wa kupanda mbegu. Kupanda mboga na kushugulikia shamba langu. Kila tone la mvua lina nisaidia kuona mipango yangu ya kilimo ikienda vizuri. Kwa sababu, mvua ni rasilimali muhimu sana, isiyo weza kuepukika. Kutokana na hali hii, napanga shuguli zangu ili kutumia fursa ya mvua kwa kiwango cha juu. Kuhakikisha kuwa mimea yangu inapokea unyevu wa kutosha na kwamba shamba langu linakuwa na rotuba ya kutosha. Kila mwaka nikiwa na mpango huu ninajua kuwa mvua siyo kikwazo kwa shuguli zangu, bali ni chachu ya mafanikio katika kilimo changu. Kwa upande mwingine, siku za mvua, hunisaidia pia kufikiria upya mpango wabiashara na maisha yangu. Kwa mfano, kama nilikua na mpango wabiashara ya masoko ya inje au shuguli nyingine zisizo za kilimo. Mvua inanisukuma kuzingatia kilimo kama njia ya kuhakikisha, chakula kinapatikana na hata kuokoa pesa zinazo weza kutumika kununua chakula. Hii inanisaidia kuwa mbunifu katika kutumia rasilimali na kubadilisha mpango wa kila siku. Kulingana na hali ya hewa, kwa hivyo, mvua siyo tu kuwa ni tukio laanga, bali ni kipengele kinacho badilisha jinsi navyo shugulika na kila kitu. Kutoka kilimo hadi usimamizi wa rasilimali na muda wangu. Zaidi ya shuguli za shamba, siku za mvua hunipa nafasi ya kujisogeza karibu na asili na kupata amani ya kiakili. Sauti ya mvua ikinyesha hunifanya nijisikie huru na kunipatia hisia za utulivu na furaha ambayo siwezi kupata siku za jua kali. Hii furaha ya kiakili hunisaidia kuwa na msukumo zaidi katika shuguli zangu za kilimo. Kwani akili iliyopumzika na yenye mtazamo mzuri huongeza ufanisi wakazi za mwili. Pia wakati wa mvua ni wakati mzuri wakuangalia maendeleo ya mimea kuthatmini shamba na kupanga hatua za kuendeleza kilimo changu ili kupata mavuno bora. Hivyo mvua inakuwa rafiki yangu wa kila mwaka badala ya kikwazo. Kwani hunisaidia kukua kiakili, kiakili na kimwili. Shuguli za mvua pia hunifundisha uvumilivu na nidhamu. Mimea inaitaji maji lakini haikuleti matokeo mara moja. Mvua inafunika shamba pole pole ya mimea na uchukua muda kukua. Hii hunifundisha kwa kila kitu katika maisha kinahitaji muda na subira. Ninapopanda mbegu kuotesha mimea na kuangalia maendeleo yake polepole. Najifunza saburi, nidhamu na kuwa muratibu mzuri wa muda wangu. Vile vile mvua inanisukuma kufanya maamuzi bora. Kama vile ni wakati gani wakulima mbegu fulani au wakati gani wakuondoa magugu na haya yote huchangia ufanisi wa kilimo changu. Kwa ujumla, siku za mvua zinanipa nafasi ya kuimarisha kilimo kujifunza mipango bora, kupata amani ya akili na kuimarisha nidhamu binafsi. Kwa kutumia mvua kwa busara, mimi situ napata mavuno bora, bali pia napata uzoefu wakipekee wa maisha. Ninaimarisha mbinu za kisiasa za kutumia muda na raslimali na kushirikiana na asili kwa uangalifu. Kwa kweli, mvua ni kipengele cha thamani katika maisha yangu. Na kila siku ya mvua, ninakua fursa ya kukua kiakili, kimwili na kitaaluma.

Kila siku, ninahakikisha ninakunywa takribani lita tatu za maji. Kwa sababu, ninaelewa umuhimu wa maji kwa afya na mwili wangu. Na akili. Maji ni rasilimali muhimu inayohifadhi afya ya viungo vyote. Kusaidia mmengenyo wa chakula, kudumisha joto la mwili na kuhakikisha ngozi na nywele ziko kwenye hali nzuri. Kunywa maji kwa kiwango cha lita tatu. Kuna nisaidia kubaki na nguvu na kuwa makini katika shuguli zangu za kila siku. Kwa sababu, maji huchangia moja kwa moja ufanisi wa kazi, umakini wa akili na udhabidi wa nguvu za mwili. Napanga muda wangu wakunywa maji ili kwa kuhakikisha mwili unapata unyevu wa kutosha katika kipindi chote cha siku. Kwa mfano, nianze na glasi moja asibuhi mara tu ninapofungua macho. Kisha ninywe kidogo kidogo kila baada ya muda ili kuepuka kuwa na kiu kubwa au uchovu wa mwili. Njia hii ya kukunywa kidogo inasaidia viungo vyangu kufanya kazi vizuri. Huimarisha damu na kunisaidia kushughulika na kazi zangu za kila siku bila hisia za uchovu au kizunguzungu. Pia, kunywa maji kwa wingi kuna saidia kumengenya chakula vyema, kupunguza uwezekano wa maradhi ya figo na figo kujaa miamba na kuongeza ufanisi wa mfumo wa mengenyo wa chakula. Zaidi ya faida za kiafya kunywa maji kuna nisaidia kuondoa sumu mwilini. Maji husaidia kuhamasisha mchakato wa kutoa taka za mwili kupitia mkojo na jasho jambo linalo saidia ngozi kuwa safi na kuzuia uchovu wa mwili. Pia, kwa kuwa mimi ni mtu anayejihusisha na shughuli nyingi za kazi na mazoezi ya mwili. Maji ni muhimu kwa kuhakikisha misuli inafanya kazi vizuri. Kuzuhia crumbs na kusaidia mwili kupumzika baada ya rakati za mwili kwa ujumla, kunywa lita tatu za maji kila siku ni tabia ambayo huniweka na afya njema nguvu na msukumo wa kiakili. Ninajua kuwa kila glasi ya maji ninayokunywa ni mchango mkubwa katika kudumisha nguvu za mwili. Kuhepuka maradhi na kuboresha mtiririko wa nguvu za mwili na akili kwa mtazamo wangu, maji sio tu kinywaji cha kawaida. Bali ni chanzo cha maisha afya na ufanisi wa kila siku. Kwa hivyo, ninajitahidi kuhakikisha unywaji wa maji unakuwa sehemu ya ratiba yangu ya kila siku. Nikizingatia afya yangu na ustawi wangu wa jumla.

Kama mwanaume, napendelea kuvaa suruali kuliko sketi kwa sababu suruali zinanipa faraja uhuru wa harakati na pia zinafaa zaidi kwa mazingira mbali mbali ya kazi na maisha ya kila siku. Suruali ni chaguo linalolifaa. Pale ninapohitaji kufanya shughuli za mwili au za kazi kwani huniweka kwenye hali ya huru kusogea, kukimbia au kufanya mazoezi madogo bila kizuizi. Zaidi ya hayo, suruali hutoa mtindo rasmi unaofaa kwa kila tukio. Iwe ni kazini, mikutano ya kijamii au hafla rasmi na hii inanisaidia kuonesha nidhamu, utunzaji wa mwonekano na heshima kwa wale waliopo karibu nami. Kupenda, suruali pia kunahusiana na utambulisho wangu binafsi na mtindo wa maisha. Napendelea suruali hii zilizo rasmi zinazofaa kwa mahali pakazi au mikutano ya kitaaluma kwani zinasaidia kujitengeneza na kuonesha heshima kwa mazingira niliyomo. Pia napenda suruali zinazofaa kwa mavazi ya kawaida kwa sababu, zinanipa uhuru wa kuchanganya na shati, tishati au jezi. Jambo linaloongeza urahisi wa kuunda mtindo mzuri bila kutoza muda mwingi. Suruali zinanipa hisia ya usalama na kutilia mkazo katika maisha yangu ya kila siku kwa kuwa ni rahisi kuthihirika kama nilivyovaa mavazi yasiyo rasmi. Zaidi ya hayo suruali ni za kudumu na rahisi kudumisha. Zinapita muda mrefu bila kuharibika kirahisi. Zinakaa vizuri baada ya kuoshwa mara kwa mara na huniweka huru kutokana na masharti ya hali ya hewa au kazi ninayoshughulika nayo kwa mfano. Kwenye shughuli za kazi ikiwa ni za shamba, ofisi au mazoezi madogo ya kila siku. Suruali zinanisaidia kuwa huru bila kuathirika na hali ya kazi. Pia chaguo la suruali linaendana na hisia yangu ya kuwa mtu mwenye nidhamu na anaejali mwonekano wake. Jambo linalongeza heshima kutoka kwa wenzangu na watu waliopo karibu nami. Kwa ujumla napendelea kuvaa suruali kwa sababu ni chaguo linafaa kimaisha, kinachonipa uhuru nidhamu na mtindo mzuri. Hii tabia siyo tu inaonyesha jinsi ninavyotunza mwonekano wangu, bali pia inafaa kwa mahitaji ya kila siku. Iwe ni kazini, nyumbani au katika shughuli za kijamii. Suruali sio mavazi, bali ni sehemu ya utambulicho wangu. Heshima yangu binafsi na heshima yangu kwa wale niliokaribiana nao.

Kila mara ninapokuwa nikitaka kununua kitu. Napendelea madawa zaidi hasa kutokana na hali yangu ya kiafya. Kwa kuwa nina historia ya maradhi ya njia ya mkojo. Kununua madawa ni muhimu kwangu ili kudumisha afya yangu na kuzuia matatizo ya nayoweza kujitokeza. Madawa ninayo nunua mara nyingi ni ya kuzuia maambukizi, kupunguza maumivu na kuhakikisha kuwa mfumo wangu wa mkojo unaendelea kufanya kazi kwa ufanisi. Hii sio tu ni muhimu kwa afya yangu ya sasa bali pia ni hatua ya kuzuia matatizo makubwa ya baadaye ambayo yanaeza kuathiri maisha yangu ya kila siku na shughuli zangu za kila siku. Zaidi ya kununua madawa kwa ajili ya afya ya mwili, pia napanga kuzingatia aina ya madawa na ufanisi wake. Siku zote nashirikiana na daktari wangu au muuzaji wa madawa alie dhibitishwa kuhakikisha kuwa kila kinywaji ninachochukua ni salama, kinachofaa kwa hali yangu na kinachotoa matokeo bora. Hii inanisaidia kuwa na uhakika kwamba kila hatua ninayochukua ina lengo la kuboresha afya yangu na sio tu kutumia madawa bila mpangilio. Kupitia uangalifu huu ninaweza kuthibiti dalili za UTI kupunguza maumivu na kuboresha uwezo wangu wa kufanya kazi. Mazoezi au shughuli za kila siku. Hofu bila hofu ya maumivu au usumbufu wa kiafya. Zaidi ya hayo, kununua madawa kuna nisaidia kujenga nidhamu ya afya binafsi. Napojua kuwa lazima nikunywe madawa kwa muda unao pendekezwa najifunza kuwa na nidhamu, mpangilio na umuhimu wa kujitunza. Nidhamu hii sio tu inasaidia kudumisha afya yangu ya mwili bali pia hunifundisha kuwa makini katika kupanga maisha yangu kuhakikisha mpango wa kila siku haukoma kutokana na maradhi na kuwa na ujasiri wa kudhibiti changamoto za kiafya. Hii tabia hunisaidia hata katika maeneo mengine ya maisha kama kazi, masomo na mipango ya kibinafsi kwa sababu nidhamu ya kiafya ni msingi wa kila kitu kingine. Kwa ujumla, kununua madawa ni jambo muhimu kwangu kwa sababu linauhusiana moja kwa moja na kudumisha afya yangu, kuzuia matatizo ya baadaye na kuongeza ubora wa maisha yangu ya kila siku. Ni chaguo la busara ambalo linanisaidia kuwa na amani ya akili, nguvu za mwili na uhakika wa kushugulika na kila shughuli ya kila siku bila hofu ya usumbufu wa kiafya. Kwa hivyo, kila kununua madawa sio tu ununuzi wa kawaida bali ni uwekezaji wangu binafsi katika afya ustawi na maisha bora kwa siku za sasa na za baadaye.

Kama mtu anaehusika katika kuwakilisha timu au shirika. Napenda kuwakaribisha wafanyakazi wapya kwa njia ya heshima sana. Ukarimu na usaidizi wa kweli. Ili waweze kujihisi wanakaribishwa na wanapatikana kirahisi katika mazingira mapya ya kazi. Kwa kawaida, napanga mkutano maalumu wa kuwakaribisha ambapo nawapa nafasi ya kuwapa maelezo ya jumla kuhusu shirika historia yake, maadili, utamaduni wa kazi na jinsi kila mtu anavyoshirikiana kwa amani na heshima. Lengo langu ni kuhakikisha wafanyakazi wapya wanapata picha kamili ya shirika. Wanajua matarajio yanayowazunguka na wanajua namna ya kuingia kikamilifu katika shughuli za kila siku bila shaka au hofu. Zaidi ya mkutano wa kuwasilisha maelezo napenda pia kushirikiana nao moja kwa moja kwa mfano kwa kuwaelekeza kwenye ofisi zao kuwafahamisha wafanyakazi wenzao na kuwaonesha maeneo muhimu kama vyakula vyoo na sehemu za kupumzika. Hii inasaidia kupunguza wasiwasi ambao mara nyingi hujitokeza pale mtu anapoanza kazi mahali mpya. Wafanyakazi wapya wanapukua na mwongozo wa karibu. Wanajihisi kuwa sehemu ya timu na hawaoni kazi kama changamoto kubwa isiyoweza kushughulikiwa. Pia, kwa kutoa mwongozo wa moja kwa moja, wanapata nafasi ya kuuliza maswali, kuelewa taratibu za kila siku, na kujenga uhusiano wa kirafiki na wafanyakazi wenzake. Ninapenda pia kushirikisha wafanyakazi wapya katika shughuli za kijamii, za timu kama chakula cha pamoja, mafunzo ya kikundi, au hata michezo midogo ya kuboresha urafiki na mshikamano. Hii sio tu inawapa nafasi ya kuzungumza na wenzao, bali pia inawasaidia kujenga uhusiano wa kibinafsi na wa kitaaluma. Njia hii ya kuwakaribisha, hufanya wafanyakazi wapya wajisikie wanathaminiwa na kuwa sehemu ya familia ya kazi. Badala ya kuhisi kama wageni tu, hali hii ya kuunganishwa mapema, huongeza motisha yao, huondoa hofu au wasiwasi wa kuanza kazi mpya na huongeza uwezekano wakuwa wafanyakazi wema wenye bidii na wenye mshikamano mzuri na wenzake. Zaidi ya yote napenda kuhakikisha kuwa kuwa kuwakaribisha wafanyakazi wapya. Sio tukio la kawaida la mara moja tu bali ni mchakato unaoendelea. Mara baada ya siku chache za kuanza kazi napendelea kuendelea kuwasiliana nao, kuangalia kama wanakabiliana vyema na majukumu yao, kutoa ushauri pale wanapohitaji na kuwa tayari kusaidia kwa changamoto yoyote. Hii hufanya wafanyakazi wapya, wajisikie salama, kuthaminiwa na kuunganishwa kikamilifu katika kila kipengele cha maisha ya kazi. Kwa muhtasari, kuwakaribisha wafanyakazi wapya kwangu ni kumchanganyiko wa heshima. Mwongozo usaidizi wakaribu na kushirikisha katika shughuli za kijami. Yote yakilenga kuhakikisha wanajihisi wanakaribishwa wanajua matarajio ya kazi na wanaweza kuanza kwa ujasiri, nidhamu na motisha. Kwa njia hii shirika linapata wafanyakazi waliothubutu, wenye bidii na ambao wanaweza kuleta tija na mshikamano kwa timu kwa muda mrefu.

Kuna mafanikio kadhaa ya kibinafsi kazini ambayo ninayathamini sana, lakini kubwa zaidi ni uwepo wa nidhamu, bidii na uzalishaji wa matokeo bora katika kazi zangu. Kwa miaka ya kazi, nimejifunza kwamba mafanikio sio tu kuhusu kupokea sifa au zawadi. Bali ni juu ya jinsi mtu anavyoweza kudumisha maadili yake, kufanya kazi kwa bidii na kuhakikisha kila jambo linalohusika linakamilika kwa kiwango cha juu. Kwa mfano, mara nyingi nimepata changamoto za muda, masharti magumu au mradi unaohitaji uangalifu mkubwa, lakini kwa kupitia nidhamu yangu binafsi na kupanga kazi kwa umakini, nimeweza kumaliza majukumu yangu kwa usahihi na kwa wakati unaofaa. Mafanikio haya yananifanya nijisikie fahari kwa sababu yanaonyesha kuwa uwezo wangu binafsi na maadili yangu yameweza kutoa matokeo. Yanayothaminiwa na wafanyikazi wenzao wa viongozi wa ushirika. Pia, ninathamini sana uwezo wangu wa kujitambua na kuendeleza ujuzi binafsi kazini. Kwani, hii imekua chanzo cha mafanikio yangu. Kwa mfano, mara nyingi nasimamia majukumu mapya au changamoto zisizo zoeleka. Na kutokana na jitihada za kujifunza haraka, kubadilika kwa mazingira mapya na kutumia mbinu bora. Nimeweza kushughulikia majukumu haya kwa ufanisi. Mafanikio haya sio tu yanipeleke mbele katika kazi zangu bali pia yananisaidia kujijenga kama mfanyikazi anayejali ubora. Anaweza kutegemewa na anayejua jinsi ya kushughulikia changamoto kwa akili safi na mipango dhabiti. Ni mafanikio ambayo yananipa motisha ya kuendelea kuboresha ujuzi wangu, kutimiza malengo makubwa na kuwa kielelezo cha nidhamu kwa wengine kazini. Zaidi ya hayo ninathamini mafanikio yangu ya binafsi yanayohusiana na ushirikiano mzuri na wenzangu kazini. Kufanya kazi kwa bidii hakutoi tija peke yake ikiwa haitaambatana na mshikamano na heshima kwa wenzako. Mara nyingi, nimeweza kuunda mahusiano mazuri, kushirikiana kwa amani na nidhamu na kuhakikisha kila mradi unakamilika kwa ushirikiano mzuri kati ya timu mafaniki. Mafanikio haya yananisaidia kujenga mazingira mazuri ya kazi ambapo kila mtu anahisi kuthaminiwa na kuungwa mkono na hivyo kuongeza ufanisi wa kazi. Kwa hakika, mafanikio haya ya binafsi yananipa furaha ya ndani na kuridhika kwani najua kwamba jitihada zangu binafsi hazitoi matokeo kwa nguvu yangu peke yake. Bali pia huinua timu nzima na kuchangia ustawi wa shirika kwa ujumla. Kwa muhtasari, mafanikio ya kibinafsi ninayothamini kazini yanahusiana na nidhamu, bidii, uzalishaji bora, ujuzi binafsi unaoendelea na mshikamano mzuri na wenzangu. Haya mafanikio sio tu ni ishara ya uwezo wangu binafsi, bali pia ni dalili ya jinsi nilivyo mfuatano makini na mchangamfu katika kila jambo ninayoshughulika nalo. Mafanikio haya yananifanya nijisikie furaha, kuridhika na kuhamasika kuendelea kuwa mfanyikazi bora, mwenye bidii na anayejali wenzake na shirika kwa ujumla.

Napenda sana kuchora na kupaka rangi. Kwani ni moja ya njia ambazo ninaweza kuonyesha ubunifu wangu hisia na mawazo kwa njia ya kipekee. Kuchora na kupaka rangi kwangu. Siyo tu burudani bali ni mfumo wa kujieleza binafsi ambao, ambao hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie huru kiakili. Kwa mfano, wakati nikiwa nimekaa ni kichora au nikipaka rangi kwenye picha ninaingia kwenye hali ya mtulivu ambapo mawazo yangu yanapangwa, hisia zinasawazishwa na akili yangu inapata nafasi ya kufanya kazi kwa kufasaha bila vikwazo vya kila siku. Hii ni moja ya sababu kubwa inayo nifanya nipende sana shughuli hii. Kwa sababu, siyo tu inakidhi hamu yangu ya ubunifu, bali pia inasaidia afya yangu ya akili na mwili kwa njia isiyo ya moja kwa moja. Zaidi ya kupumzika, kuchora na kupaka rangi kuna nisaidia kuelezea hisia ambazo, siwezi kueleza kwa maneno. Kwa mfano, ninapochora picha ya mtu au mandhari ya asili na pata fursa ya kuingiza rangi, muundo na hisia zangu binafsi ndani ya kazi hiyo. Na kuunda kitu cha kipekei ambacho ni chenye dhamani binafsi kwangu. Hii tabia hufanya kuwa na furaha ya ndani na kuridhika. Kwani najua kuwa kila kazi niliyo fanya ni kipekee hakina nakala sawa na nyingine. Pia, mara nyingi napenda kuchora picha za watu au mandhari ninayopenda. Kama vile wanyama wa porini, milima au bustani, jambo linalongeza ubunifu wangu na kunisaidia kushugulikia mawazo yangu kwa njia nzuri na yenye tija. Kupaka rangi pia ni njia ya kujifunza, uvumilivu na umakini. Ili kazi ya kuchora iwe nzuri. Lazima nizingatie kila undani, kuchagua rangi zinazo faa na kuhakikisha kila mstari unafanana na mtindo nilio upanga. Hii inanisaidia kuwa makini katika jambo ninacho fanya. Siyo tu katika sanaa, bali pia katika kazi zangu za kila siku. Uzeefu huu hunifundisha jinsi ya kuwa mfuatano mchoraji wa maisha yangu mwenye malengo na mtu anayejua kuthamini undani wa kila kitu. Zaidi ya yote napenda kuchora na kupaka rangi kwa sababu inachangia furaha yangu binafsi na kurahisisha maisha ya kila siku. Shughuli hii siyo tu burdani, bali ni fursa ya kujenga ujuzi kuendeleza ubunifu na kupata amani ya akili. Pia, kazi zangu za kuchora mara nyingi huwa ni zawadi kwa wengine, au mapambo ya nyumba yangu. Jambo linalongeza dhamani ya kazi hiyo na kunifanya nijisikie kuwa na mchango wa kipekee katika maisha yangu na wale walioko karibu nayo. Kwa hivyo, kupenda kuchora na kupaka rangi ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku ambayo inachangia afya yangu ya akili ufasaha wakibinafsi na furaha ya kudumu.

Moja ya hekima kubwa ambayo nimejifunza maishani ni umuhimu wa nidhamu na uvumilivu katika kila kipengele cha maisha. Kupitia uzoefu wangu binafsi, nimegundua kuwa mafanikio furaha na ustahi wa mtu haziji tu kutokana na bahati, bali zinatokana na jinsi mtu anavyoweza kuthibiti hisia zake. Kupanga maisha yake vizuri na kushugulikia changamoto kwa subira. Nidhamu inanisaidia kuwa na mpangilio dhabiti wa kila siku. Kuzingatia malengo yangu na kuhakikisha kuwa kila hatua ninayoichukua inasaidia kufanikisha maamuzi yangu ya muda mrefu. Kwa mfano, katika kazi zangu nidhamu hunisaidia kuwa makini katika muda wa kazi kutojihusisha na mambo yasiyo na lazima na kuhakikisha kila jukumu linakamilika kwa kiwango cha juu bila kuchanganyikiwa au kushinikizwa na hali ya hewa ya wakati. Uvumilivu ni hekima nyingine ambayo nimejifunza kuithamini sana maishani mara nyingi huja na changamoto zisizotarajiwa kama changamoto za kifamilia na kazi au hata maradhi. Kwa kuwa nimejifunza kuwa kubali hali hiyo na kushugulikia tatizo kwa utulivu na busara kunaleta matokeo bora kuliko kukasirika au kufanya maamuzi haraka. Kwa mfano, wakati nikikabiliwa na changamoto kazini, au hata kwenye masomo yangu, uvumilivu hunisaidia kuzingatia mbinu bora za kutatua tatizo badala ya kugundua suluhisho la haraka, ambalo linaweza kuleta hasara zaidi. Pia, uvumulivu unanisaidia kuwa mtu wa busara katika uhusiano na wenzangu. Kwani mara nyingi, majadiliano au migongano, hupoteza nguvu iwapo mtu hakubali kusikiliza kuelewa hali na kutoa muda wa kutosha kabla kufanya maamuzi. Pamoja na nidhamu na uvumulivu, nimejifunza kuwa hekima hii huchangia pia kujenga uthabiti wa ndani na nguvu ya kibinafsi. Kwa kuwa mtu anapokuwa na nidhamu, anajua malengo yake, muda wake na mipaka yake na anapokuwa na uvumulivu, anashugulikia changamoto bila wasiwasi usio na msingi. Hali hii hutoa amani ya ndani, furaha na uwezo wa kushughulikia maisha kwa ufanisi. Hata pale ambapo mambo hayako kama nilivyopanga hekima hii inanishauri kukaa kimya kupanga upya mikakati na kutafuta suluhisho badala ya kuharibu hali kwa msukumo wa hasira au shinikizo. Kwa ufupi, hekima kubwa niliojifunza maishani ni kuwa nidhamu na uvumilivu ni msingi wa mafanikio, furaha na ustawi wa kweli. Zinaimarisha uhusiano na wengine. Zinasaidia kufanikisha malengo binafsi na ya kikundi. Na zinatengeneza msingi imara wa kufanya maamuzi bora. Hii hekima inanifundisha kuwa kila jambo katika maisha linahitaji mipango, subira na kujitolea bila kuchoka. Kwani matokeo bora, mara nyingi hujitokeza kwa wale wenye nidhamu na uvumulivu thabiti.

Ndiyo, napenda sana maua na upendo huu unatokana na mambo mengi ya nayo nigusa kihisia, kiakili na hata kiafya. Maua yangu ya na uzuri wa kipekee unaoweza kubadilisha kabisa mazingira ya mahali ulipo. Ya kikuwepo, huleta hali ya utulivu, furaha na amani ya ndani. Harufu ya maua hunipa hisia ya kupumzika na kunifanya nijisikie karibu zaidi na maumbile. Hasa baada ya siku ndefu yenye shughuli nyingi au mawazo mengi pia napenda maua kwa sababu ya nawakilisha vitu kizuri katika maisha kama upendo, matumaini, heshima na uzima. Mara nyingi, maua hutumika kuonyesha hisia ambazo maneno hushindwa kueleza, kama vile shukurani, pole, au furaha. Jambo lina lonifanya ni yaone kama lugha ya kimia, lakini yenye nguvu sana. Zaidi ya hayo, maua hunikumbusha umuhimu wa kutunza mazingira. Kwani bila mazingira safi na yenye uwiyano uzuri huu usingekuwepo. Kwa ujumla na penda maua kwa sababu haya pendezi tukwamacho bali pia huimarisha hisia. Hutuliza akili na hunifanya nithamini zaidi uzuri wa maisha na uumbaji kwa ujumla.

Kazi ya nyumbani ambayo ninayoichukia zaidi ni kufua vyombo au kuosha vyombo. Ingawa ninaelewa umuhimu wake kwa sababu unakikisha usafi na usalama wa chakula. Mara nyingi napata kazi hii kuwa ya kuchosha na yenye kurudia sana. Hasa pale ambapo kuna vyombo vingi baada ya chakula kikubwa cha familia au wageni walio tembelea. Kufua vyombo kunahitaji muda mrefu zaidi ya kawaida. Kwanza kuanza na sabuni na maji kusafisha vizuri ilikuondoa mabaki ya chakula. Kisha kuyapiga mpaka kavu na hatimae kuyapanga tena kwenye rafu au kabati. Hali hii mara nyingi hufanya nijisikie kuchoka sana hasa wakati siku zimekua ndefu na tayari niko na nguvu chache na mara nyingine unahisi kama kazi haiishi. Pia kazi hii mara nyingine hufanya niwe na wasiwasi wa muda kwa sababu vyombo vinapokuwa vingi unapaswa kuondoa haraka ili kuendelea na shughuli nyingine za nyumbani. Lakini wakati mwingine unachukua muda mrefu kuliko ulivyopanga. Hii ufanya kazi hii kuwa changamoto zaidi ya kazi zingine ndogo za nyumbani. Na mara nyingi, kunifanya nitake kuipunguza au kuipa mtu mwingine. Ingawa ni kazi muhimu napendelea kutumia mbinu za ufanisi kama kutumia mashine za kuoaha vyombo pale inapowezekana. Kwani, inarahisisha kazi na kunipa nafasi ya kutumia muda wangu kwa mambo mengine yenye tija zaidi. Ya yote, ingawa ni kazi ninayoichukia. Pia nimejifunza uvumilivu na nidhamu kupitia kufua vyombo. Kila mara ninapomaliza kufua vyombo vyote. Kuna hisia ya kuridhika kwamba jambo limekamilika. Familia imepata mazingira safi na nyumba inabaki safi na yenye mpangilio. Hivyo, ingawa kufua vyombo ni kazi ya kuchosha na ya kurudia. Pia ni kielelezo cha kujifunza kushughulikia majukumu madogo kwa ufanisi jambo ambalo linaweza kuhamasisha nidhamu na uzalishaji katika kazi nyingine za kila siku. Kwa hivyo, ingawa ninaichukia kwa sababu ya uchovu na kurudia, pia inafunza uvumulivu na heshima kwa kazi ndogo ambazo zinachangia ustawi wa familia na nyumba kwa ujumla.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni nyewupe na upendo wangu kwa rangi hii hauko tu kwa sababu inaonekana nzuri. Bali pia kwa maana yake ya kifalsafa na kihasabati katika maisha yangu ya kila siku. Kwa maana yangu, nyewupe inawakilisha amani, usafi, usahihi na muongozo wa fikra safi. Mambo ambayo ni muhimu sana katika maisha yangu binafsi na kazini. Kila mara ninapowaona rangi nyeupe kama kwenye bendera, ofisi zilizo safi au hatanguo, ninapata hisia za utulivu na furaha ya ndani kwani inanikumbusha kuhusu umoja, heshima na usahihi katika kila jambo. Hii rangi pia inanisaidia kuzingatia mawazo safi. Kuondoa mawazo mabaya au shaka zisizo za lazima na kunifanya nijisikie kuwa na nguvu ya kuanza jambo jipya bila kuatiriwa na hali za nyuma. Pia napenda kuona rangi nyeupe katika mazingira mbalimbali kama vile ukuta wac humba changu nafasi za kifamilia na hata kwenye mashamba au bustani za mauwa. Katika ukuta wachumba, nyeupe hutoa isia ya uwazi na huru na hukuchangia akili yangu kwa makini na kupanga mambo vizuri. Katika bendera au ishara rasmi, nyeupe inanisaidia kuzingatia amani na mshikamano wa jamii. Zaidi ya hayo kwenye vitu vya kila siku kama vitabu, karatasi na vifa vya kazi, nyeupe utoa hisia ya usahihi na kila, kwani ni rangi inayopendekeza usafi wa mawazo na unadabiti katika kila hatua inayochukua. Nyeupe pia ni rangi ambayo inendana na rangi nyingine kwa urahisi na hii inaniwezesha kutumia rangi hii katika ubunifu, mapambo au mavazi bila kuonekana, mchanganyiko au kukosa mvuto. Pia, mara nyingi nye upe inanikumbusha kuhusu kwanza upia kila siku kwani inaonyesha ukurasa safi ambao unaweza kujazwa na mafanikio. Furaha na mpango mzuri wa maisha. Kwa hakika, upendo wangu kwa rangi nye upe hauko tu kwa mwonekano wake bali ni kwa sababu inahimiza amani ya ndani, nidamu, ufanisi na muungozo wakiakili katika kila jambo ninaeufanya. Kwa hivyo, nyeupe siyo tu rangi nilio ipenda kwa macho. Bali pia ni ishara ya tamani za maisha yangu ambapo kila jambo nililofanya linapaswa kuwa safi. Sahihi na lenye amani ikimanisha kuwa rangi hii inachangia furaha yangu, ustawi wangu na uelewa wangu wa dunia kwa ujumla.

Kazi ya ushirikiano na wengine ni jambo ambalo ninauwona kuwa ni msingi wa mafanikio kazini na katika maisha ya kila siku. Mimi nafanya kazi ya ushirikiano kwa njia ya heshima, unyenyekevu na uwazi. Kwani najua kila mfanya kazi anamchango wake wa kipekee na kila mawazo yanathamani. Kwanza kabisa, ninahakikisha kuwasikiliza wenzangu kwa makini ili niweze kuelewa mahitaji yao, mawazo yao na changamoto wanazo kabiliana nazo. Sikilizaji hili sio tu linahimiza uelewa wa pamoja, bali pia hufanya kila mtu ajisikie kuthaminiwa na kuheshimiwa. Kwa mfano, katika mradi wowote wa timu, ninapowapa wenzangu nafasi ya kueleza mawazo yao. Mara nyingi hupatikana suluhisho bora ambazo kwa mtu mmoja peke yake asinge fikiria na hivyo kufanikisha kazi kwa kiwango bora. Zaidi ya kusikiliza, ninahakikisha kuchangia mawazo yangu kwa uwazi na kwa njia yenye heshima. Bila kupita mipaka au kujaribu kuonyesha kuwa, mimi ndiye nikiwa na haki pekee. Hii hufanya wenzangu wajisikie huru, kushiriki na kujenga hali ya kuaminiana. Ushirikiano mzuri pia unahitaji mgawanyo wa majukumu kwa usawa na uwajibikaji ambapo kila mmoja anajua jukumu lake na unahakikisha linakamilika kwa wakati unaofa. Mimi huchukua jukumu la kuhakikisha kuwa kila kazi ya timu inasimamiwa vizuri na wakati mwingine kutoa msaada pale inapohitajika ili kuhakikisha hakuna anayepoteza mwelekeo au anasalia nyuma. Kazi ya ushirikiano pia inahitaji uvumilivu na kusamehi kwani, kila mtu ana mtindo wake wakufanya kazi na mara nyingine kunaweza kutokea migongano, midogo au tofauti za mawazo. Ninapokabiliana na hali hizi, ninajitahidi kuwa na subira. Kuelewa upande wa wengine na kushugulikia tofauti kwa njia ya amani na yenye lengo la kufanikisha malengo ya timu. Hii inasaidia kuondoa migongano isio na tija na kuboresha uhusiano mzuri wa kazi. Zaidi ya yote, ninahakikisha kazi ya ushirikiano inafanywa kwa kuzingatia madili ya heshima, uwazi na mshikamano kwani kwa njia hii timu inakua na nguvu ya pamoja. Kila mwanachama anajisikia kuwa sehemu ya mafanikio na miradi inakamilika kwa kiwango cha juu. Kwa hakika, kufanya kazi ya ushirikiano sio tu kunaboresha matokeo ya kazi, bali pia kunajenga hali ya amani, uelewa na mshikamano miongoni mwa wenzangu. Jambo nilalongeza, motisha, ufanisi na furaha kazini. Hivyo, kazi ya ushirikiano kwangu ni mchakato wa makini unaounganisha kusikiliza, kushirikiana, kusaidiana na kuthamini michango ya kila mmoja ili kufanikisha malengo ya pamoja kwa usahihi na wakati unaofaa.

Mfereji wa televisheni ninaoufuata zaidi ni Bloomberg TV. Na upendo wangu kwa mfereji huu hauko tu kwa sababu ya ubora, wa picha au saute. Bali hasa kwa sababu ya maudhui yake ya kipekee. Yanayo husiana na uchumi, fedha na masoko ya dunia. Kila siku ninapokuwa nikiwangalia napata taarifa za moja kwa moja kuhusu mabadiliko ya masoko ya fedha. Hisa, sarafu na bidhaa mbalimbali ambazo zinanisaidia kufanya maamuzi sahihi hasa katika biashara yangu ya Forex. Kwa mfano, ikiwa kuna mzozo wa kisiasa au kichumi katika inchi yoyote duniani Bloomberg TV hutoa uchambuzi wa kina unao nieleza ni jinsi gani tukio hilo linaweza kuathiri masoko ya fedha. Bei za bidhaa na muenendo wa uwekezaji. Hii inaniwezesha kufanya mpango wa biashara zangu kwa njia ya busara badala ya kufanya maamuzi kwa hisia au bahati. Zaidi ya taarifa za kiuchumi Ninapenda Bloomberg TV Kwa sababu hutoa habari za kimataifa kuhusu siasa mashirika makubwa na maendelo ya teknolojia. Hii inafanya nifahamu mwelekeo wa dunia kwa ujumla na kunisaidia kubashiri mienendo ya masoko ya kifedha. Mara nyingi ninapata uchambuzi wa wataalamu wa fedha ambao hutoa maelezo ya kina juu ya uwezekano wa kuongezeka au kupungua kwa thamani za sarafu au hisa. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa biashara ya Forex ambayo mimi hufanya. Hii inafanya Bloomberg TV kuwa zaidi ya televisheni ya kawaida ni chombo cha elimu na mwongozo wa kifedha aitha, ninapenda jinsi Bloomberg TV inavyolenga kutoa habari kwa uwazi na kwa haraka. Jambo ambalo ni muhimu sana kwa mtu kama mimi ambaye biashara yake inaitaji taarifa za wakati halisi. Haijalishi ni saa ngapi au ni siku gani. Kila taarifa inayotolewa inakuwa na uchambuzi wa kina, grafu na data zinazo saidia kufanya maamuzi sahihi. Hii inaniwezesha kuwa na mpangilio dhabiti wa biashara, kupunguza hatari na kupata fursa za kipekee za kuongeza mapato. Kwa kifupi, ninapo fuatilia mfereji wa Bloomberg TV, si tu ninapata habari za moja kwa moja na za kina kuhusu uchumi na masoko ya kifedha bali pia ninapata uelewa wa kina wa muelekeo wa dunia, elimu ya kifedha na muongozo wa kufanya maamuzi bora. Mfereji huu umekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Sio tu kwa ajili ya burudani, bali pia kama chombo cha kujifunza kupanga mikakati na kuimarisha ufanisi wangu katika biashara na maisha ya kifedha kwa uju.

Napenda upepo wa asili zaidi kuliko kutumia AC na hii upendeleo wangu hauko tu kwa sababu ya urahisi. Bali kwa sababu ya faida za kiafya, kimazingira na hisia ya utulivu unaonipatia upepo wa asili unanikumbusha uzuri wa mazingira na kunifanya nijisikie karibu na maumbile. Kwani, kila pumzi ninao pumua inajazwa na hewa safi, harufu ya mimea na hali ya kipekee ya asili ambayo haiwezi kuleta mashine yoyote ya binadamu. Pia, upepo unanipeleka kwenye hali ya utulivu wa akili na mwili. Unaniwezesha kupumua kwa uhuru na kunipa hisia za furaha zisizo za kawaida. Jambo ambalo AC haiwezi kuleta. Zaidi ya hayo, upepo wa asili ni rafiki wa mazingira, kwani hauhitaji umeme au kutumia nguvu zinazo changia uchafuzi wa mazingira. AC ingawa inarahisisha maisha kwa kutoa baridi haraka, inahitaji umeme na mara nyingi, huchangia ongezeko la gharama za kila mwezi na kuongeza hatari za mabadiliko ya tabia nchi kutokana na matumizi ya nishati. Hii inanifanya nipende upepo asili zaidi. Kwa upande wa hisia, upepo wa asili hufanya hisi huru na nguvu. Haswa, pale ninapokuwa inje au kwenye bustani, karibu na mito au mashamba. Ni hali ya kupumua, kusonga na kuhisi maisha kwa namna ya kipekee. Upepo pia unanisaidia kuzingatia mawazo safi, kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijiweke kwenye mtazamo mzuri wa maisha. Jambo ambalo AC hawezi kuleta. Kwani ni mfumo wa kisasa, unaotoa baridi tu bila kuhusisha hisia au mwendo wa asili. Kwa ufupi, napendelea upepo wa asili kwa sababu ni rafiki wa mazingira. Ni chimbuko la afya na utulivu wa akili na hutoa hisia za uhuru na furaha. Ambazo zinachangia ustawi wangu wa kila siku. Hata hivyo, ninatambua kuwa AC inaweza kuwa muhimu pale, hali ya joto ni kali sana. Lakini kwa ujumla, upepo wa asili unabaki kuwa chaguo langu la kwanza kwa sababu ni endelevu chanya kiafya na hutoa faraja ya asili isio na gharama kubwa.

Ninapo hifadhi data yangu, ninachukua hatua za makini sana, kuwakikisha taarifa zangu zote, uwe binafsi, au za kazi, ziko salama, inalindwa na zinaweza kufikishwa haraka pale, inapo hitajika. Kwa kawaida, ninatumia mchanganyiko wa mbinu za kisasa, za kidigitali, na sehemu ya kuifadhi za kiasili. Kwa sababu, kila moja inafaida yake na kwa kuunganisha hizi njia, ninapata usalama wa hali ya juu. Kwa mfano, baadhi ya taarifa zenye umuhimu mkubwa kama ripoti za kazi, taarifa za kifedha, au maandishi ya kibinafsi huwa naziweka kwenye kompyuta yangu yenye ulinzi wa nywila ambapo inatumia nywila ngumu na zenye mchanganyiko wa herufi kubwa ndogo namba na alama maalumu ili kuwakikisha hakuna mtu anayeweza kuingia bila ruhusa pia ninahakikisha kompyuta hiyo ina antivirus na firewalls ambazo uzuia mashambulizi ya mutandao na virusi venye uwezo wa kuharibu au kuiba data. Mbali na kompyuta ninatumia cloud storage kama sehemu ya chelezo Wahababu hutoa uwakika wa kupata data yoyote mahali popote na wakati wowote. Njia hii pia ni salama. Ikiwa ninatumia platform zilizo na encryption ya kiwango cha juu ambazo zinaakikisha data yangu haiwezi kufikishwa au kusomwa na mtu mwingine. Mara nyingi ninaakikisha kuwa kila faili muhimu linakuwa limechelezwa kwenye angalau sehemu mbili, moja ndani ya kompyuta yangu binafsi na nyingine kwenye cloud. Kwa hivyo, hata kama kuna tatizo la kifaa changu, data hiendi bure na inabaki salamu. Aidha, kwa data ambazo ni nyeti sana kama vile maelezo binafsi na dharia za biashara au taarifa za kifedha. Mara nyingine ninatumia external hard drives au flash drives zilizo na encryption. Ambazo ni ngumu kufikiwa bila password hii. Njia hii inaniwezesha kuwa na uhakika wa usiri wa data. Na pia kunipa uhuru wakuihamisha kwa urahisi pale ninapo hitaji kutumia data nje ya ofisi au nyumbani. Mbali na teknolojia nadharia yangu ya kuhifadhi data pia inajumuisha discipline binafsi na utaratibu thabiti. Kila data ninapoipata au kuunda, ninaiweka kwenye folder maalumu kwa kila aina. Kwa mpangilio unaufaa ili kuepuka, kupotea au kuchanganyikiwa. Kwa mfano, ripoti za kazi zina folder zao, data binafsi zina folder nyingine na maelezo ya kifedha yanayoendana na biyashara yangu yana folder tofauti. Hii inasaidia kupata kila kitu kwa urahisi, kupunguza mawazo na kuwakikisha muda haupotei. Kwa kweli, kuifadhi data kwangu ni mchakato unaojumuisha usalama, ulinzi, wa teknolojia, utaratibu binafsi, na uwakika wa upatikanaji. Hii inafanya kazi yangu iwe dhabiti, inaniwezesha kufanya maamuzi haraka, na kunipa amani ya akili kwamba, maelezo yangu yote, yenye thamani ya nyeti, yamosalama, na yanapatikana pale ninapohitaji bila matatizo yoyoto. Data yangu si tu hifadiwa kwa usalama, bali pia inasmamiwa kwa njia yenye nidhamu na busara. Ambavyo inanirahisishia kila kitu iwe ni kazi, biashara au maisha binafsi. Kwa hivyo, mchakato wa kuhifadhi data kwangu ni mchanganyiko wa teknolojia ya kisasa, mbinu za usalama na nidhamu binafsi. Ambayo inahakikisha kuwa kila faili, taarifa na taarifa binafsi inabaki salama, inapatikana haraka na haiwezi kuingiliwa na mtu yeyote bila ruhusa. Hii ni sehemu ya msingi ya jinsi ninavyo linda kudumuisha ufanisi na kuwakikisha kila kitu kinacho husiana na kazi na maisha yangu binafsi kinaendelea bila matatizo yoyote.

Kukamilisha kazi kwa wakati kwangu ni mchakato wa makini unaohitaji, mpangilio, nidhamu, utendaji wa busara na udhabiti wa kisaikolojia. Kila mara ninapokabiliwa na mradi au jukumu lolote ninaanza kwa kuchambua kazi hiyo kwa kina. Kuangalia kila kipengele chake, mahitaji yake, muda uliowekwa na rasimali zinazo hitajika. Hii hutoa mwongozo dhabiti wa hatua za kufuata na kunisaidia kuepuka kufanya makosa au kuchelewa kutokana na kutoelewa kikamilifu kazi nzima. Mara nyingi, nitaunda mpangilio wa kina ambao unauorodesha kila hatua ya mradi. Pamoja na muda unaotarajiwa kwa kila kipengele. Ili niweze kuzingatia kipaumbele cha kila jambo. Hii sio tu inasaidia katika kuithibiti muda, bali pia inachangia kuhakikisha kila jambo linafanywa kwa ubora na umakini. Jambo ambalo linaongeza uwezekano wa kufanikisha kazi kwa wakati. Pili, inahakikisha kwanza mapema kila siku. Kwani kwanza kazi bila kuchelewa, kunatoa nafasi ya kukabiliana na changamoto yoyote inayoweza kutokea. Kawaida nitaweka ratiba ya kazi zangu ambazo zinazingatia muda wa kupumuzika ili akili na mwili wangu viwe katika hali bora ya kufanya kazi. Kutumia muda vizuri kunahusisha pia kuzidisha umakini na kuepuka vishawishi kama vile simu zisizo za lazima, mitandao ya kijamii au mashuguli ya sio muhimu. Hii inaniwezesha kuwa na mtiririko dhabiti wa kazi kupunguza mawazo na kuongeza ufanisi katika kila kipengele cha mradi. Aidha, mara nyingi inatumia mbinu za kushirikiana na wengine pale kazi ni kubwa au inahitaji ujuzi maalumu. Kushirikiana kuna husisha kuzingatia maoni ya wenzangu, kugawanya majukumu kwa ufanisi na kuhakikisha kila sehemu ya kazi inakamilika kwa wakati. Kwa njia hii, kila mtu anachangia uwezo wake na kazi nzima inakamilika haraka na kwa ubora. Katika hatua hii, hatua hii pia, uangalizi wa mapema ni muhimu sana. Mara zote zinapokamilisha kila kipengele, nina chunguza tena kuona kama kuna makosa madogo ambayo, yanaweza kuathiri kazi nzima ili kuyarekebisha mapema kabla kuendelea. Zaidi ya hayo, ninatumia zana za kisasa za kupanga kazi na kufuatilia maendeleo kama kalenda, orotha za majukumu na programu za digitali za digital project management. Zana hizi husaidia kujua kila hatua imekamilika au bado inahitaji marekebisho na kunipa muongozo sahihi wa hatua inayofuata. Pia, ninahakikisha kuwa kila siku ninaweka muda wa kutosha wa kutathmini mafanikio na changamoto zilizopo, ili nipange hatua za kurekebisha au kuboresha ili kazi ifikie malengo yake kwa wakati uliowekwa. Kwa kweli, kukamilisha kazi kwa wakati si jambo la bahati ni matokeo ya mchanganyiko wa kupanga vizuri, kuanza mapema, kufanya kazi kwa nidhamu, kushirikiana kwa busara na kutumia teknolojia kwa ufanisi. Tabia hizi, hufanya kazi izishie tu kwa kumaliza kwa wakati, bali pia inakua ya ubora wajuu, yenye umakini na yenye faida kwa kila upande unaohusika. Hivyo basi, kwa kila mradi au jukumu, ninahakikisha kila kipengele kinafanyika kwa mpangilio thabiti. Kila hatua inakaguliwa na kila jambo linakamilika bila kuchelewa. Jambo linalo ongeza ufanisi wangu kazini na kunipa amani ya akili kwamba kila kitu kimekamilika kamilifu.